Kwanza ni napoanza kazi, napenda kuangalia ratiba na majukumu ya siku. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani ni muhimu zaidi na yanahitaji kufanywa mapema. Baada ya hapo, ninapanga vipaumbele vyangu vya kuanza na kazi zilizo za haraka au muhimu. Ili siku ianze vizuri na kwa mpangilio. Kwa jumla, napenda kuanza kazi kwa mpangilio, wazi na nidhamu ya mda. Jambo linaloongeza ufanisi wangu.

Msimuni na upenda zaidi ni msimu wa kiangazi. Napenda msimu huu kwa sababu unajua hali ya hewa ni ya joto na inafaa kwa shuguli za anje kama kutembea kusafiri na kufurahia mazingira. Kiangazi hunifanya ni nijisikimo nye ngufu, furaha na uhuru Kwa sababu siku huu andefu na huu na unamuangaza mwingi. Pia ni wakati mzuri wakutana na marafiki na familia au kuenda likizo. Napenda kiangazi kwa sababu huleta furaha, muangaza na nafasi ya kufanya mambo mengi nje.

Na kumbuka siku moja ya kutisha sana nilipokuwa mdogo. Usiku huo kulingana na mwakubu wa radikali na umeme ulikatika ghafla. Nyumba ikawa gizani kabiza na nilikuwa peke yangu sebuleni. Nilianza kusikeza sauti za upepo na vitu kugonga dirishani. Nikahisi kama kuna mtu nje Nilikuwa na hofu sana mbaka nikakimbia chumbani na kujifunika blanketi. Ingawa ilikuwa tu hali ya hewa. Siku hiyo ilinifundisha kuwa hofu inaeza kuja hata bila hatari halisi na ni muhimu kubaki mtuulivu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili mema. Imani huniweka karibu na maadili ya heshima upendo na usaidizi kwa wengine. Na hunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Pia ni muhimu kushiriki maombi, sherehe za kidini na kufanya matendo ya wema. Kwa sababu yananiimarisha kiroho na kunifanya nijisikie karibu na mungu na jamii yangu. Dini ni chanzo cha mwongozo wa maisha. Amani, ya ndani, na heshima kwa wengine. Na ndio ninayoiweka katika kipau mbele.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujua lugha zote au kwasiliana kwa urahisi na kila mtu duniani. Hii ingetumia sana kwa sababu ingenifanya nijue tamaduni mbali mbali, kushirikiana na watu tofauti na kusaidia wengine kwa ufusaha. Pia, ningependa kuwa na uwezo wakuthibiti hisia zangu na msongo wa mawazo. Ili niwe na utulivu na kufanya maamuzi sahihi kila wakati. Ningependa kuwa na uwezo unaonisa ubunifu akili na utulivu Jambo linalo nifanya niwe bora zaidi binafsi kwa jamii.

Baada ya mchana kuisha, napenda kupumzika kidogo, kusoma kitabu au kuangalia filamu. Mara nyingi huanza kupumzika karibu saa saba au nusu ya jioni. Kulingana na shughuli za ziku. Kuna wakati napenda pia kushiriki sherehe ndogo za jioni na familia au marafiki. Kama kula pamoja au kuzungumuza kwa furaha. Kabla ya kulala, napenda kujiandaa kwa kuosha, kuvaa nguoza kulala na kutafakari kidogo kuhusu siku yangu. Wakati wajioni, unipahisia ya furaha, utulivu na kuridhika. Kwani nimda wakupumzika, kushirikiana na wengine na kujiandaa kwa usingizi nzuri wa usiku. Naweza pia kukusei.

Ningependa kujaribu mchezo wa mbio za cutting au bungee jumping. Napenda michezo hii kwa sababu inahimiza ujasiri, burudani na kutoa hisia za mshangao na furaha. Pia ningependa kujaribu mchezo ya timu kama volley ball au paint ball kwani inachanganya burudani, ushindani wa kirafiki na kushirikiana na wengine.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu mwenye moyo nzuri na naenielewa sana. Tulikutana shuleni na tangu hapo tumekuwa kisaidiana na kushirikiana katika mambo mingi ya maisha. Mara nyingi tunapenda kufanya mazungumuzo ya kina, kucheka pamoja, kusafiri au kushirikiana chakula. Jambo linalotufanya tuwe karibu zaidi. Kinachofanya awe rafiki wakweli ni kwamba yuko nami wakati wafuraha na wakati wachangamoto. Ananipa ushauri nzuri, faraja na motisha kila nina poitaji. Rafiki yangu ni zawadi muhimu sana katika maisha yangu. Na, nina mdhamini kwa uaminifu na upendo waki.

Ndiyo napiga kura. Ninaona kupiga kura kama haki na wajibu muhimu waki raia kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoadhiri nchi na jamii yangu. Kupiga kura hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya mabadiliko na maendeleo ya taifa na heshimu sana umuhimu wa sauti ya kila mwananchi.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na kile ninachoshiriki. Situmii taarifa zangu binafsi kiholela na ninahakikisha akaunti zangu zina nywila imara na uthibitisho wa hatua mbili. Pia naangalia mipangilio ya faraga kwenye mtandaoni ya kijamii na ninazuia watu wasiojulikana kuona au kupata taarifa zangu. Ninalinda faraga yangu kwa umakini, tahadhari na matumizi sahihi ya teknolojia za usalama.

Shughuli zangu za wikendi mara nyingi ni kupumzika na kufurahia muda wa bure. Jumamosi au jumapili napenda kutembea nje, kwenda bustani au kukutana na marafiki na familia. Mara nyingi pia napenda kunywa kahawa au chai ya subuhi huku nikifurahia kitabu au muziki. Kumbukumbu yangu ya kawaida ni kufanya shughuli za pamoja na familia, kucheka na kushirikiana pamoja, mapishi au mchezo wa madogo. Wakati mwingine napenda pia kupumuzika peke yangu ilikuokoa nishati kwa siku zijazo. Lakini pia napenda kufanya mambo kidogo ya burudani.

Napenda kulea nywele zangu mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na aina ya nywele na shughuli ninazofanya. Kulea nywele kuna husisha kuosha, kupaka mafuta au kondishona zakusafisha kwa uangalifu ili ziwe na afya nzuri. Hii husaidia kuzuia nywele kupoteza unyevunyevu, kuvunjika au kuharibika. Na pia kunifanya nijisikie safi na kujiamini.

Napata habari kutoka kwenye mitandao ya kijamii, telefisheni na tofuti za habari. Pia mara nyingi husoma magazeti, blogu au makala za mtandaoni kunisaidia kupata habari mpya. Ninapenda pia kusikiliza radio au podcast za habari. Hasaa nilipokuwa safarini au nikifanya shuguli za nyumbani. Kwa sababu hunipa muhsasari wa haraka na habari muhimu.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi mapema, karibu saa moja hadi saa nne hivi. Wakati huu akili yangu ni fresh, nishati iko juu na napata umakini zaidi. Mara nyingine pia napenda kufanya kazi katika jioni nyepesi. Hasaa pale ambapo kuna utulivu na hakuna kelele nyingi. Kwa sababu hii huniwezesha kuzingatia kazi kwa makini. Napendelea kufanya kazi kwa wakati napokatika hali ya utulivu ni shati ya juu na akili wazi. Ila kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi karibu kabla ya kuanza shughuli za siku kwa sababu huniweka macho, hunipa nguvu na hunisaidia akili kuamka vizuri. Mara nyingine kama siku ni ndefu au kuna shughuli za kazi naweza kufanya mazoezi jioni ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kufanya mazoezi wakati nina. Nishati, utulivu na muda wa kujitunza mwili na akili.

Napenda kitanda kilicho kizuri na chastarehe. Sio kigumu sana wala laini sana. Kitanda kilicho vizuri huniwezesha kulala kwa utulivu, kuamka fresh na kuepuka maumivu ya mgongo au shingo. Pia napenda kitanda chenye blanketi laini au mazulia safi kwa sababu huchangia usingizi mzuri na faraja ya siku.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta ni rahisi na haraka na huniwezesha kurekebisha makosa kwa urahisi na kupanga kazi vizuri. Lakini pia kuandika kwa mkono ni vizuri. Hasa pale napotaka kukumbuka maambo muhimu au kuonyesha ubunifu wangu. Napendelea kompyuta kwa sababu iniongeza ufanisi na uraisi wa kazi.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio, mara nyingi huchukua matukio kama mchezo, tamasha au semina. Napenda kununuwa tikiti mapema ilikuakikisha nafasi yangu, kupanga muda wangu vizuri na kuepuka msongamano wa mwisho. Pia, kununua tikiti hunipa furaha na mutisha ya kushiriki kwenye tukio lililoandaliwa vizuri.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi Napenda sayansi kwa sababu inanifundisha kuelewa jinzi vitu vinavyofanya kazi, inachangamsha ubunifu na kunifanya nifikirie kwa kina. Pia nilipenda somo hili kwa sababu mwalimu wetu alikuwa mzuri na maranyingi tulifanya majaribio ya kufurahisha darasani. Sayansi ni somo lililonifundisha kujifunza kwa uangalifu, kufanya maamuzi sahihi na kushangaza akili yangu.

Nina hivadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi, kwanza ninaweka kipao mbele cha kiasi cha pesa cha matumizi muhimu kama chakula, makahazi na usafiri. Kisha ninaweka kiasi kidogo kwa kiba. Pia mara nyingine napenda kueka pesa kwenye akaunti ya bengi au akiba maalumu, ili niwe na fedha za darura na za matumizi ya badae.

Napenda zaidi chakula cha ladhaa chenye mchanganyiko wa viungo kama pilau, nyama ya kukaanga, au mchuzi wa mboga. Chakula hiki unipafuraha nishati na ladhaa tamu inayo nifanya nijisikie zuri. Pia napenda chakula ambacho ni tamu lakini pia cha afya. Ili niweze kufurahia bila kuadhiri mwili wangu. Kwa ujumla napenda chakula cha ladhaa ambacho huchanganya furaha na lishe bora.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Nilifurahia sana kwa sababu ni sehemu tulivu na nzuri za asili. Kwenye ziwa, napenda kutazama maji, kupumzika na kufurahia upepo safi. Na kwenye mto, napenda kusikiliza sauti ya maji, yanayotiririka na kuona mazingira ya kijani.

Ndio napenda kujaribu vyakula vipya napenda kwa sababu hunipa uzoevu mpya wa ladha na kunifanya nijifunze kuhusu tamaduni tofauti za chakula mara nyingi napenda kujaribu mapishi mapya au vyakula kutoka maeneo mbali mbali kwa sababu ni njia kupanua maarifa na kufurahia mlo wangu.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi Hii hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia, filamu mpya na kujiburudisha. Kwa ujumla kwenda sinema ni burudani ninayoipenda na hunifanya nijisikie fresh na mwenye furaha.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazi ni kwa kupanga mpangilio wa kazi na kipaombele cha kila majukumu. Kwanza, ninalenga kazi muhimu na ninaetaji kufanikisha mapema. Kisha naliacha zile ambazo ni za muda mrefu au sio za haraka. Pia napenda kugawa malengo makubwa kuwa hatuwa ndogo ndogo ili niwezi kupima maendeleo kila wiki. Hii hunisaidia kubaki makini, kuongeza ufanisi na kufanikisha malengo bila msongo wa mawazo.

Timu ninayoipenda ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ni Kansas City Chiefs. Naipenda timu hii kwa sababu ina wachezaji hodari, mbinu nzuri za mchezo na mara nyingi hucheza kwa nguvu na ushindani mkubwa. Nakumbuka mchezo wao mkubwa sana wakati walishinda Super Bowl na mashabiki wote walishangilia kwa furaha sana. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Patrick Mahomes kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji, kasi na uongozi mzuri uwanjani. Kila wakati timu yangu inapocheza ninahisi furaha, msisimuko na motisha kubwa na ninajivunia sana kuwa shabiki wao.

Ndiyo napenda historia, napenda historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya zamani matukio muhimu na jinsi jamii na dunia imebadilika hadi sasa historia hunifanya nijisikie nimeelimika mwenye maarifa na naelewa zaidi dunia ninaewish.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu, mkarimu na tayari kuzungumza na watu wapya. Napenda kuanzisha mazungumzo, kusikiliza wengine kwa makini na kushiriki katika shughuli za kijamii au za kazi. Pia, ninahakikisha kuwa ninaheshimu mitazamo ya wengine na kujenga uaminifu. Jambo lililo nisaidia kuimarisha urafiki wakweli.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa malengo ya mradi na mahitaji yake. Kwanza, ninakusanya taarifa muhimu, kupanga hatua za kazi na kugawa majukumu ikiwa ni ya timu. Baada ya hapo, ninaweka ratiba ya utekelezaji na vigezo vya kufuatilia maendeleo. Ili, kuhakikisha mradi unafanikishwa kwa ufanisi.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa nimehamia sehemu nyingine kwa sababu ya kazi masomo au maisha bora zaidi hata hivyo bado ninapenda na ninathamini sana mahali nilipozaliwa kwa sababu ndiko kulikonipa asili na kumbukumbu nyingi za maisha yangu ya mwanzo.

Napenda kuhusu shirika langu kwa sababu linahimisa ushirikiano, maendeleo ya wafanyi kazi na mazingina mazuri ya kazi. Pia napenda kuwa shirika linadhamini maoni ya wafanyi kazi, linatoa mafunso ya kuboresha ujuzi na linasaidia kila mtu kufika malengo yake ya kazi. Napenda shirika langu kwa sababu lina nifanya nijisikie sehemu muhimu ya timu na kunipa motisha kufanya kazi kwa bidi na kwa furaha.